Jamii yangu nasaidia jamii yangu kwa kufanya kazi ambazo ni za mfano bora kwa wetu wengine pia kwa kufanya kazi kwa bidii kuonesha mfano namna ambavyo anatakiwa kutimiza majukumu yao katika sehemu zao mbali mbali kwa sababu ninapokaa na kutulia bila kazi yoyote naonyesha kwamba wao hawana kwamba wao wanaeza kafanya hivo pia wakaishi maisha mazuri kwa hivyo nafanya kazi zangu kwa jitihada ili kuisaidia jamii yangu kuionyesha mfano bora wa namna inavyotakiwa kufanya kazi kwa jitihada. Lakini pia na tumia muda wangu mwingi katika kufanya majukumu mengine ambayo nitadharisha. Kama ni kilimo nitazalisha matunda na bidhaa ambazo nitawapa wahitaji. Kwa hiyo nasaidia jamii yangu kuwa kuwasaidia wahitaji. Baada ya kupata mazao ambayo yanapatikana kutoka kwenye kilimo lakini pia zinapofika siku maalum za watu wanapokuwa wanakusanya kufurahia natumia baadhi ya mapato yangu kununua mahitaji muhimu ambayo inapelekea jamii ili ifurahie lakini pia ninapopata mtu mhitaji hata kama ni mmoja natumia sehemu ya mali zangu na vitu vyangu kumsaidia ili kutimiza malengo yake na kutimiza mahitaji yake muhimu katika kuendesha maisha yake. Lakini pia kuna namna ambavyo unaeza kumsaidia mahitaji au wahitaji katika jamii kwa namna ya pekee. Kutumia vitu ambavyo we hauvitumii. Kuwasaidia, au kuwapatia wao wakatumia waendeshe maisha yao kwa mfano nguo vyakula na vitu mbali mbali ambavyo inapatikana kwenye mazingira ambavyo vinaeza kutumika kwa wao. Katika hata kuzalisha mali au kupata vipato na mahitaji yao maalum lakini siyo hilo tu kuna watu wengine waeza kuwa wanaumwa wanahitaji kuenda hospitali kwa hiyo naeza kuwachangia pesa ambayo inaeza kuwasaidia usafiri au kuimarisha miandombinu ambayo pia moja kwa moja inagusa miandombinu na mwaje kwa moja inagusa matokeo inagusa watu wengi wakati mmoja labda barabara au kuchangia katika vituo vya afya lakini pia huwa naisaidia jamii yangu kwa kuwafundisha baadhi ya watoto ambao wanahitaji msaada wa kujifunza ili wao wajifunze wapate elimu na ujuzi namna ya kuendesha maisha yao bila kuwategemea wazazi, lakini pia sio hiyo tu kuwategemea wazazi kuna mafunzo mengine namna bora ya kutumia kompyuta na vifaa vya kiteknolojia ambayo yanaweza yakaguza moja kwa moja maisha yao lakini pia kuna namna kuna vifaa ambavyo vya teknolojia ambavyo jamii haijavizoea. Labda digital products. Kwa hiyo natoa darasa ya kuwafundisha. Wao wakishalewa wakayajua vizuri. Wao ndo wanatumika kuu. Wao ndo wanatumika kuna niri ndo wanatumika kuwafundisha wengine ili waweze kutumia kwa ajili ya uzalishaji waweze kutumia kwa ajili ya kutangaza biashara zao. Lakini pia waweze kutumia kwa manufaa mengine ama yanawagusa wao na wenzao. Kwa namna hiyo na hii inakuwa imesambaa. Kazi inakuwa imesambaa lakini pia nakuwa nimegusa jamii nzima kwa sababu sio mtu mmoja nakuwa nimegusa watu wengi sana ambao pia nao wanaenda kuwagusa watu wengine kwasababu ya namna ambavyo wanaishi nao kuna watu ambao wanaishi na karibu yao. Likini pia huwa natoa mbegu kwa ajili ya kilimo ambazo mtu mmoja akipata anamgawia na mwenzake na mwenzake anamgawia mwenzake ikiwa imebaki kiasi kikubwa ambayo yeye atazitumia kwa ajili ya kupanda na kupata mazao bora ambayo yeye atakapouza, atapata kipato, atapeleka, atapeleka, watoto shule, kisha, itawasaidia katika kufanya mambo mengine ya muhimu sio hiyo tu lakini pia kutoa darasa na na bora ufugaji wa nyuki ambao mara nyingi unagusa moja kwa moja. Namna ya kupata kipato katika mazingira haya kwa sababu ni mazingira yenye milima miti miti na maua na maji kwa hiyo napopata kipato kwa namna tofauti inasaidia kujijenga.

Na nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Brazil. Ningependa kushiriki katika matukio ya kitamaduni. Ya kucheza mziki lakini pia kuangalia wakulima namna ambavo huwa wakishavuna mawazao yao Especially mazao ya kahawa ni namna gani huwa wanayauza lakini pia wanasherekea yale mavuno au siku kuu za mapumziko. Lakini pia, ntamani nchi ya Brazil kwa sababu inafanana moja kwa moja na nchi ya Tanzania. Katika zao la, mazao ya kilimo kama kahawa, mazao ya biashara. Kwa hivyo, nchi kama ya Brazil, napenda kushiriki huko kwa sababu ninakumbuka maswala yanayo fanania na maswala ya Tanzania. Maswala ya kilimo, nikiangalia namna ambavo wanavuna, wanapanda na kuuza mazao yao. Lakini pia na namna ambavo huwa wanashirikia matukio na tamaduni zao. Lakini pia watu wa brazil. Sura zao lakini pia na mfanano wao. Mwili na namna ambavo wanafanana kawarafoteni sana na watu wa afrika Especially Tanzania. Kwa hiyo napenda kutembelea brazili kwa sababu kwa sababu hiyo nchi ina mfanano mkubwa kiu tamaduni lakini pia kilimu kama nilivyo kuambia zao la kahawa lakini pia za watamaduni na baadhi ya vitu kwa sababu unakuta watu ambao ukanda huo unafanana kama nchi fran mazao yao tamaduni zao namna ambavyo wanacheza unaeza kujifunza kitu kipya na namna bora ya kuboresha ili kujenga na kuinua uchumi zaidi kwa namna ya pekee labda kutumia fursa ambazo zinakuwepo ambazo nina kuwa mimi nimejifunza kutokea kutokea nchi hiyo nakuja nazitekeleza katika nchi yangu kwa kuboresha vitu kwa namna hiyo lakini pia kwa namna hiyo nakuwa nimeimarisha nisiwe nimetumia gharama kubwa vitu ambavyo nakuwa natumia gharama kubwa kuvifanya natumia gharama ndogo zaidi kuvifanya lakini kwa ubora zaidi manake li linaongeza kipato kupitia za lile lile lakini kwa kuongeza mbinu za namna ya kufanya hicho kitu lakini pia ningependa kuelewa kuhusu kahawa ninge na ningeweza kuona uko namna ambavo wanaanza kuzipanda kuziotesha mpaka zinakuwa namna ambavo wanazivuna lakini pia matokea kitamaduni kipindi hicho cha uvunaji huwa nafanya huwanafanya matokeo gani kujipongeza lakini namna gani ambazo huwa nazifanya yaani burudani kwamba wao wanafanya vitu gani ili kuji iliku furahia mazao au vipato ambavyo wanakuwa wamevipata katika majira ya kiangazo wanavopumzika lakini pia ni vitu gani ambavo wanafanya katika nchi yao vinaongezea mapato mengine tofauti na kilimo lakini pia maswala mengine kwa mfano brazili imetambulika sana kwa kwa kucheza mpira. Baadhi ya watu natamani kujua ni vitu gani ambavyo vina wafanya wawe na vipaji kama hivyo katika nchi hiyo hiyo. Kwa nini siyo katika nchi kama Tanzania Wawa na huwa wanafanya vitugani vya ziada. Lakini pia ningependa O ninahisi napo fikiri kuhusu safari hiyo huwa nafikiri ntakutana na watu na watu wakarimu na wenye upendo. Lakini pia watu ambao wana jitahidi katika kutimiza majukumu yao kama ambavo ambavo wa Tanzania ambavo ya makabila ni wakarimu lakini ni wapenda watu hata kama mtu hamfahamu anatamani amsaidia, amsikilizi asikie kitu vitu vipya kutoka kwake kwa hiyo hata mimi na ningependa nisikie vitu vipya kutoka Brazil ambavyo katika safari yangu kutana na kujiunganisha na watu tofauti wa kaki Brazil ambao wao watanifundisha nitajifunza kutoka kwao lakini watanieleza namna ambavo huwa wanafurahia maisha yao namna ambavo huwa wanatimiza majukumu yao kama hayo yaki la kilimo lakini pia kwa namna wanainua vipaji lakini pia wanatengeneza mbinu bora namna ambavo wanatengeneza mbinu bora za kuzalisha mpaka ku.

Ndiyo napenda kutembea kwa mguu kwa sababu unapotembea kwa mguu mwiri unanyumbrika kwa namna yake sehemu nyingi za mwiri zinafanya kazi ni kama zinajitingisha. Viungo vya mwiri, misuri, inatanuka na kusinya adamu inatembea kwa alaka Saidi tofouti nina napokuwa nimeka au kutembea kwenye gari. Amamini kukaa kwenye gari, kusafiri kwa gari au kusafiri waina nyingine. Kwa hivyo mimi napenda kutembea kwa migu umbali mrefu sana. Ukilinganisha na aina nyingine usafiri kwa sababu aina nyingine usafiri inanichosha. Lakini pia inaniremaza mwiri wangu uweze kutumika kwa namna uweze kutumika kwa uweze yaani usifanye kazi wala kuchangamka. Lakini ninapofanya kazi na mimi ninapotembea ni mwili unafanya kazi kwa jitiada. Mwili huona damu inakuainazunguka kwa haraka zaidi. Ukilinganisha na namna ambavyo ukilinganisha na namna ambavyo ningekuwa na nimekaa kwenye gari au kwa sababu ninapokaa kwenye gari mwili unatulia sehemu moja. Bahadhi ya viongo vinajikunja. Au kusinyaa. Misudi inasinyaa. Lakini unapukua natembea. Maanake damu ina mapigo ya moyo yanaongezeka kwa hivyo damu inatembea. Haraka haraka sehemu tofoauti tofoauti fza mwili iyo inakujengea ujasiri na unguvu na uwezo waku kuwa na afya bora lakini pia nakuhimarisha afya ya moyo ukilinganisha na namna ambavyo na ungekuwa kwenye gari. Maanake unakuwa umezoea. Unakuwa umezoea. Unakuwa umezoeza za mwili utulivu wa muda mrefu mwili unapofanya kazi. Unakuwa na mapigo yaa unakua na mzunguko mkubwa wa damu na hivo kusafirisha sehemu tofoauti tofoauti za mwili kwa utumisho maji na pia kuondoa taka mwili kwa sababu vyakula na virutibisho vyote vinasafari kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine kupitia kupitia damu ona hivo damu inavyotembea haraka haraka maanake. Vinafika sehemu husika kwa wakati. Lakini pia vinahimarisha vinahimarisha afya bora ya mwili na ubongo tofoauti tofoauti na ningekua nasafiri kwa gari kwa hivyo mimi napenda kutembea kwa miguu ili kuhimarisha afya yangu ya mwili na akili na ubongo kwa wakati mmoja lakini pia ninavyotembea nitakapo pumzika natajisikia vizuri zaidi tofoauti ninapokua kwenye gari kwa sababu kwenye gari ninavyosafiri kwa gari na dumaza mwili lakini nikisafiri kwa train nikisafiri kwa train au usafiri wa aina nyingine ama kwa kusafiri kwa miguu. Maanake mwili unakua. Bora zaidi. Lakini mpee ata unapopumzika na pumzika katika ubora Unauzuri Tafauti ambavyo a ninge ningekuwa nasafiri kwa Wimembo vya usafiri vingine. Kwa hivyo mimi napenda kutumia miguu. Kusafiri kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu ili kuhimarisha afya ya mwili. Lakini misuli lakini na kujenga ukakamavu wa mwili kwa ubora zaidi. Lakini pia ukiachana na kutembea kwa miguu na penda kukimbia ninavyokimbia sababu ni ile ike kwamba naufanya mwili na baadhi ya mafuta yaliyo ziba katika baadhi ya mishipa mwili yaweze ku kuyayuka kwa sababu mwili unakuwa na joto kali hivyo unapokua na joto kali unasafisha kila aina ya chochote kilicho kwenye mwili na hivyo inakufanya mwili uwe vizuri zaidi na kuwa katika ubora wake lakini pia ninapo jenga, ninapo kimbia kwa kutumia, ni napenda kutumia miguu kwa kukimbia nina upika faida nyingine na fika haraka, lakini gati neza kusimama sema, unaeza kuaribika wakati mwingine unaeza kukutana na changamoto nyingine yoyote ukashindwa kufika mahali kwa wakati ila ningekuwa nasafiri kwa miguu na mimi ninatembea kwa miguu nina uhakika ninako enda nanikukutana vizuhizi, nianeza kukata. Tofauti na ningikuwa na gari. Gari nakutana vishawishi ineza kaharibika inaeza ikasimamishwa na traffic. Lakini ninapotembea kwa mingu ninahuhakika ninapo enda nakufika kwa wakati. Ndio maana mimi napenda kutembea. Ndio maana mimi napenda kutembea kwa miguu ili kuwakilisha na kusimama ili kufika kwa haraka. Kwa ajili ya wahakika ukilinganisha na kutumia vyombo vya moto.